Ndiyo, ninapenda asali kwa sababu ina ladha tamu ya asili, hutumika kama kiungo cha kuongeza utamu kwenye vinywaji na vyakula na pia ina faida nyingi za kiafya kama kutoa nishati na kusaidia kinga ya mwili.